Mimi hushugulikia kazi zangu za dharura kwanza huwa nakubali huwa siwezi kufanya kila kitu. Nikisha kubali siwezi kufanya kila kitu nazima kelele ndio niweze ku focus. Nadharao, dharura inahitaji akili tulivu huwa nazima kila kitu kinachoweza kunitoa kwenye mchezo. Halafu nafanya ni kama kuna dharura ndogo inayechukua dakika mbili namaliza haraka sana ili nitoe kichwani hii inanipa moyo na hisia kwamba naweza kabla kuanza ile dharura kubwa. Haya pia mimi huwa siogopi kuomba msaada Nikishaomba msaada naifanya kazi yangu halafu najipa pumziko kidogo ili niweze kukamilisha ile kazi vizu.